Kinywaji cha baridi ninacho kipenda huwa ni soda aina ya coca cola. Soda hiyo inaladha tamu ambayo hufanya niwe na hamu ya kuinywa kila mara. Wakati mwingi wakati kuna joto mimi hupendelea kunywaji hicho sababu kinaburudisha. Ladha yake ni ya ajabu.

Naaam ndio mimi ufuatilia kwa makini matukio ya kimataifa. Nini kinacho endelea katika kimataifa. Nini kinacho endelea katika mataifa mengine na mara hii hii information mimi huipatahii hii habari huzipata katika kuangalia vipindi na CNN, Arijazira, BBC, vingine vio. Hivi hunipa habari za kimataifa kwa uhakika.

Kwa kawada mimi hulala kati ya masaa saba hadi masaa nane kwa usiku. Usingizi wa muda huo hunisaidia kumpuzika vizuri, kurejesha nguvu, na kuwa na umakini mzuri siku inayofuata. Wakati mwingine, masaa haya ya hivyo kufuatiria na ratiba ya siku. Ama masaa haya yanaeza ongezeka kufuatiria na kazi niliyo fanya kwa hiyo siku.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa njia mbali mbali zinazoongeza nguvu na kuongeza msongo. Kupumuzika kimwili. Hii ni kueka miguu juu, kulala au kufanya mazoezi mepesi kama kutembea ama kuogelea. Kupumuzika kiakili. Kuzama vitabu, kuskiza muziki au kutazama kipindi cha televisheni. Pia kuna kupumzika kihisia. Hii ni kuzungumuza na familia au marafiki. Au kufanya shuguli za burudani kama kuchora au kupika.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole, pale ninapo wezekana. Hii ni kwa sababu ni njia rahisi, salama, na ya haraka ya kufungua kifaa ama akaunti. Napunguza uwezekano wa udanganyifu au wizi wa taarifa binafsi. Mfumo huu pia hulipa amani ya akili kuhusu faragha. Na usalama wa data ya.

Ningependelea kujifunza lugha za kimataifa zinazoongeza fursa za mawasiliano. Lugha kama kihispania. Kwa sababu ni lugha inayozungumzwa sana duniani na inaweza kusaidia inaweza kusaidia safari na biyashara. Pia lugha ya kifaransa kwa sababu ni lugha ya kima kitamaduni na biashara. Hasa ulaya na Afrika. Pia lugha ya kichina kwa sababu ni muhimu katika teknolojia ya biashara na pia kimataifa.

Mimi hupendelea juisi aina ya machungwa. Napenda ladha yake ya asili. Sababu ni tamu kidogo na chachu ya kiasi. Na hunipa nguvu na bitamini asubuhi ama au wakati wa mapumziko. Pia napenda juisi ya mchanganyiko wa matunda. Kama machungwa na ndizi au matunda mengine kwa sababu pia hunipa ladha ya taji dina ya kiafya.

Nyakati za baridi usiku ama asubuhi, mimi hupendelea kukunywa maji ya moto. Ni sababu ya baridi, ama sababu ya hali iliyopo ya baridi. Maji ya moto huniwezesha kupumzisha mwili. Na pia maji ya moto hunisaidia kuondoa uchovu na kupunguza msongo wa mawazo. Hasa baada ya siku ndefu.

Nina kipawa cha kuchanganua, kuelewa na kuwasilisha taarifa kwa uwazi. Pia ninakipawa wacha ubunifu wa mawazo na ufumbuzi wa matatizo. Pamoja na kuandika ufasaha hii hunisaidia kushirikiana na wengine, kufanya kazi kwa ufanisi. Na kutuwa maamuzi sahihi.

Jambo la dini ama la kidini ambalo ni muhimu kwangu ni maadili na mafunzo ya kuishi maisha mema. Hii inajumuisha kuheshimu wengine kusaidia wanyonge kuwa mwaminifu na kufanya mema. Vile unavyosema tenda mema nenda zako. Sio tu ibada au jara kifu bali ni jinsi imani inavyoniongoza katika mamuzi ya kila siku.